Hivi ndivyo nakubaliana na mabadiliko kazini. Najifunza kukubali mabadiliko pindi yanapotokea. Nachukulia hii kuwa fursa ya kujifunza na kukua. Natafuta kuelewa kwa nini mabadiliko yafanyike. Nikielewa hili inakuwa rahisi kuyakubali na kuyafuata. Nakuwa tayari kujifunza majukumu mapya kukidhi mahitaji mapya. Nauliza maswali pale ninapohisi kuna kitu hakiko wazi. Hii hunipunguzia hofu juu ya mahitaji mapya. Najifunza kubadili mtindo wa kufanya kazi bila kupoteza ubora. Napanga muda wangu vizuri napumzika inapobidi na natafuta msaada kuthibiti msongo wa kazi na mawazo. Mwisho nadumisha mtazamo chanya. Hii hunisaidia kuona suluhisho badala ya matatizo.

Nahitaji kuhimarisha aina kadhaa za ujuzi katika maisha yangu. Jinsi ya kutambua hisia za mtu kwa usahihi bila yeye kujieleza ni jambo ambalo ningependa kupata ama kujua jinzi ya kujibu maswali kwa ufupi zaidi bila kubadili mawazo ama bila kubadili uwelewa wa swali hile. Kuelewa lafuthi za lugha ya kiswahili kutoka maeneo tofauti. Kufanya maamuzi bora katika hali tata. Kukuwa mbunifu bila kupoteza usahihi au uhalisia wa mambo yanayolengwa.

Mbali nina ndege ya aina tofauti wa kufugwa, nina kuku, ambao ni maarufu sana, mahali naishi, wanafugwa kwa sababu ya kutoa mayai na nyama. Wao ni raisi kufuga hata kwenye uandogo, mahali padogo tu unaeza ukafuga hawa. Kuna ina nyingi, Kenya tunawaita, kuna wale wakienyeji, kuna broila, kuna layers, kuna broila, kuna kenpro na wengine wengi. Kuna pia bata, bata hufugwa na watu ambao wako karibu na sehemu za maji ama wanaweza kuwapa mahali pa kuogelea. Mayai yao yanavirutubisho vingi na ndiyo sababu watu wengi wanaweka. Nyama zao ni tamu sana kuliko ndege wengine na huistahimili magonjwa kuliko kuku na hawana adui wengi wakiasilia. Kuna ndege pia wanaitwa kware, wao ni wadogo, wanahitaji nafasi kubwa kwa sababu ni ndege wakupaa kutoka sehemu moja kwenda kuingine. Huaza kutaga mapema na mayai yao yana soko nzuri sana kwa sababu za kiafia. Kuna ndege wanaitwa njiwa, hawahitaji ngarama kubwa, hufugwa kwa nyama au kama maua ama burudani. Wanazaa kwa haraka kwa hivyo utakuwa na ndege wengi baada ya muda mfupi na pia soko ni kubwa. Kuna ndege kama batamzinga ni ndege wakubwa wenye nyama nyingi na wameanza kuwa ndege wakufaa kwa maeneo ya mashambani. Kwa sababu kuna semu ya kubwa ya kuweza kuwalea. Kuna ndege tunaita kanga ambao wanakula wadudu na kupunguza kupe na nzige kwa mashamba. Nyama yao na mayai yanaladha mzuri. Na wanahitaji uzio mzuri kwa sabu wanaeza wakapotea. Kuna ndege wa mapambo. Mfano tunaita parrot, lovebirds, ufugwa kwa urembo na urafiki. Hawafugwi kwa nyama ama mayai wanawekwa tu kwa sababu ya mapambo. Ni hayo tu.

Ya kuna keki aina nyingi ambazo napenda. Napenda keki ambayo ina vanila. Ni nyepesi na ni rahisi kuambatanisha na chai. Napenda keki ambayo imepikwa kwa kuongezewa ndizi ndani. Ni laini na ni yenye harufu nzuri Patikilali kwa sababu ya harufu ya ndizi. Napenda keki ambayo imekokwa na kuwekwa karoti ikuwe imeongezwa na viungo vingine pia inakuwa ni tamu napenda pia keki zote ambazo zimeongezwa ladha za matunda na hasa kuna keki ambayo inaitwa black forest kwa kimombo ni keki ambayo imeongezwa chokoleti na huwa ni keki muhimu na ni tamu zaidi kwangu.

Ni nani hakumbani na changamoto zozote kazini. Sithani kama kuna mtu ambaye hana changamoto zozote kazini. Wakati mwingi kazini kuna changamoto mbali mbali ambazo zinatofautiana kulingana na aina ya kazi. Kwa kazi nyingi ambazo nimefanya, changamoto za kawaida ni kama vile mwasiliano hafifu. Hakuna maelekezo ya wazi, tarifa kuchelewa, kutoelewahana kati ya wafanya kazi na wasimamizi. Kuwa na mzigo mkubwa wa kazi. Unapewa kazi nyingi kwa muda mfupi. Jambo hili linasababisha uchovu na msongo wa mawazo na kufanya watu wengi kuheitha kuwacha kazi ama kukosana na wakuwao. Ukosefu wa motisha kwa sababu mishara ni midogo. Wao hawatambuli kwa juhudi zao kazini na kukosa fursa ya kupandishwa cheo ile tunaita kwa kimombo promotion. Kuna migogoro kazini. Tofauti ya maoni, tabia na ushindani usio mzuri kati ya wafanya kazi inatokea. Kuna raslimali chache, vifa, fedha, teknolojia ya kufanyia kazi. Kwa ufanisi inakuwa haviko. Kwa hivo kufanya hiyo kazi kuwa ni ngumu. Mabadiliko ya mara kwa mara. Kwa mfano sera, uongozi na majukumu ya nabadilishwa. Bila mandalizi ya kutosha. Inaleta conflict kwa wafanya kazi. Usawa wa kazi na maisha binafsi. Wadu wanakosa muda wa familia na kupumzika kutokana na kazi kuhitaji muda mwingi. Wanakosa hile tunaita work family balance na inaleta shida hata mpaka kwa boma zao.

Asiyekula nje husifu mapishi ya mamake. Lakini mimi ningechagua kula nje kulingana na ladha na mazingira. Yangu ningependa kula katika migahawa ya kinyeji. Kwenye chakula kama ugali, nyama choma, samaki, mboga mahali ambapo pana utulivu mkuu na ni pasafi. Penye hewa ya kutosha kwa migahawa midogo midogo. Penye chakula kizuri, kwa bei nafuu kuliko ya kifahari na penye migahawa ambayo ina vyakula vya aina nyingi unaweza kuchagua chakula ambacho unataka kula.

Kama nigekuwa na uwezo, nigependa kujifunza mambo yafuatayo, nigependa kujifunza uongozi na sikolojia ya binadamu, kuelewa watu na kufanya kazi, vuzuri na wao. Nigependa kujifunza lugha mpya, lugha za kiafrika, kama vile kijaluo, kibukusu, kikalenjin, hili kuelewa tamaduni tofauti ambazo ziko katika nchi yangu ya Kenya. Ningependa kujifunza ujuzi wa vitendo kama ujasiriamali na ubinifu wa suluhisho wa changamoto za jamii. Ningependa kujifunza juu ya teknoloji ya mpya ya haswa maswala ya kompyuta. Pasitila imambo kama artificial intelligence ama akili bandia. Na jinsi naweza kuyatumia kwa kilimo biashara kusabu mimi ni mtalamu wa kilimo. Ningependa kujifunza sanaa na ubinifu kama muziki na uandishi wa hadithi kutumia teknolojia. Kwa hivyo.

Kwa muda wa mwaka mmoja uliopita, naeza sema nimeenda hospitalini mara mbili peke yake. Kwa sababu kwa muda huo ambao uliopita, sijakuwa na hali ya kunifanya niende hospitalini. Kwa sababu sikuwa na magonjwa ama sababu ya kunifikisha hospitalini either kuona mgonjwa ama kuenda kukaguliwa mwenyewe. Mimi huenda hospitalini nikiwa na sababu muhimu. Kwanza lazima niwe mgonjwa. Ya pili ikiwa kuna mtu ambaye ako hospitalini amelazwa na naenda kumwona. Ya mwisho ni kwamba wakati mwingi unaeza enda hospitalini. Kuliwaza ama kuwashukuru wale wanaofanya kutoa kazi zao ama kutibu wagonjwa huko. Lakini mimi sijaeza kupata hiyo nafasi kwa mwaka uliopita. Ni mara mbili tu ambayo nimeeza kuenda.

Rafiki yangu wa karibu sana anaitua Zadok. Tulikutana Eldoret kwa hoteli moja mjini humo. Tukiwa tumeketi kwa meza moja tukaanza gumzo ju ya matukio yaliyokuwa yakitokea katika mji huo. Baadaye tukaanza kukutana kila siku na naeza sema kwamba Zadok ni mtu ninaemwamini kwa dhati. Najisikia huru kushiriki nae mawazo. Mawazo yangu wakati wowote ju ya furaha au changamoto za maisha. Yeye ni musikilizaji mzuri, mwenye ushauri mkomavu na wa ukweli. Tumekua tukisaidiana katika nyakati ngumu na kusherekea mafanikio ya kila mmoja wetu. Yeye hunihamasisha kuwa bora kila siku, anamuenzi na atabaki kuwa rafiki yangu daima.

Kwa kawaida Afrika mashariki, kinywaji cha kwanza asubuhi huwa ni chai ya hudhurungi ama chai ya maziwa. Mi hupenda ile ya maziwa, ambayo iliongezwa sukari na maziwa yaliyokolea. Chai hii hunisisimua mwili wangu ninapoamka na kunifanya niweze kukua mchangamfu mchana mzima. Bila ya chai, mimi huwa napatwa na msongo wa mawazo.